Jee, una mausiano gani na wazeewako? Nina mausiano mazuri sana na wazee wangu, nawaheshimu sana, nawasaidiai inapobidi na pia napenda sana kusikiriza ushauli wao kwa sababu wana uzoefu mwingi wa maisha. Pia napenda kutumia muda nao, kusikiriza hadithi zao, na kujifunza mambo muhimu kutoka kwao.

Je umewahi kuwafuga wanyama. Ndio, nimewahi kufuga mnyama na ni wanyama wengi sana mimi nimefuga, nimeofu kufuga paka, mbuzi na ngombe. Wanyama hawa wamenifundisha sana kuwajibika, kuwajali na kuwa na subira nao, kwa sababu kila mmoja anamahitaji yake ya kila siku.

Je, unatumia mfumo wa usalama wa vidole? Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole na ni rahisi sana, ni wa haraka na unanisaidia sana kulinda taarifa zangu binafsi kwa usalama zaidi. Mfumo huu umenifunza niwe mpole na pia kuwajibika.

Je, unapenda chakula kitamu? Ndiyo, napenda chakula kitamu sana n furahia chakula chenye ladha nzuri kwa sababu imenifanya mimi nijisikie vizuri na kufurahia zaidi kwa muda wa kula chakula hicho. Chakula kizuri kinanipa hamasa na kunifanya niwe na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Jee, unapenda kwenda pwani? Ndiyo, napenda kwenda pwani nafraiya sana kwenda pwani kwa sababu hewa yake ni safi sana. Mawimbi yanatuliza akili na mazingira yake unifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye furaha. Napenda kutembea kando ya bahari, kusikiliza sauti ya maji na kupumzika nikitazama machoyo.

Je, unapangaje wiki yako ya kazi, ninapanga kazi zangu kwa kuweka ratiba kwanza, ninaandika orodha ya mambo yote, ninayotakiwa kufanya, kisha napanga kwa kipaumbele, ninaanza na yaliyo muhimu, na haraka sana, pia natenga muda maalum kwa kila kazi, na kuhakikisha nina zingatia muda huo, ili nikamilishe kila kitu kwa wakati.

Ni juisi gani ya matunda nayoipenda? Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya machungwa. Ninaipenda kwa sababu ni tamu kidogo, ina latha, safi, na inanipa nguvu, pia ni nzuri sana kwa afya kwa sababu ina vitamini C nyingi sana.

Niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Filamu ninayoipenda zaidi ni Bad Influence ambayo iko katika Netflix na ni filamu ya aina ya drama. Ninapenda filamu hii kwa sababu inaonyesha kwa kina jinsi mtu anavyoweza kushawishwa na watu waliomzunguka hasa kwa njia zisizo nzuri na jinsi hali hiyo inaweza kuathiri maisha yake vibaya. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiangalia filamu hii ilikuwa ni kama somo muhimu sana kuhusu maamuzi tunayafanya na adhari za marafiki au mazingira yetu. Niliona filamu hii kupitia Netflix na nilipenda jinsi ilivyo ya kuvutia na ya kusisimua sana. Nilipata hamu ya kuangalia filamu hii kwa sababu nilisikia maoni mazuri kutoka kwa marafiki. Na pia nilipenda filamu hii zilizo na hadithi za kusisimua na changamoto za maisha Ningependa sana kuiona tena kwa sababu ina funzo kubwa kuhusu muhimu wa kuwa makini na watu tunaokaa nao na pia ina michezo ya kuvutia na mabadiliko ya mhusika mkuu anayoyafundisha.

Je, ni zana gani za dijiti unatumia kila siku. Kila siku natumia zana mbali mbali za dijiti ambazo zinanisaidia sana katika kazi yangu. Na masiliano yangu kwa mfano napenda sana kutumia simu yangu kwa ajili ya kuwasiliana na familia na marafiki. Kupitikia programu za ujumbe na simu za mtandaoni kama WhatsApp. Pia napendelea sana kutumia kampyuta yangu kwa kazi za kuandika kutafuta taarifa mtandaoni na pia kuandaa ripoti zangu. Kwa mawasiliano ya kikazi pia, ninatumia baruapepe na pia programu za mikutano kama Zoom na zana hizi za DGT. Zinafanya maisha yangu kuwa rahisi sana na kunisaidia kueka mpangilio mzuri kazini na nyumbani.

Jee, unapenda kucheza au kutazama mchezo? Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza, kutazama michezo kumenipa nafasi ya kupumzika na kufurahia sana mapambano ya wachezaji wenye vipaji, wakicheza kwa mbinu za hali ya juu. Pia napenda sana kuona jinsi timu, zinavyoshirikiana na jinsi michezo hiyo. Inavyo badilika kutoka dakika hadi dakika Hata hivyo napenda sana pia kucheza michezo mara kwa mara kama njia ya kufanya mazoezi na kubududika Lakini zaidi napendelea sana kutazama kwani kunanipa nafasi ya kujifunza mbinu mpya na kuhamasika.

Jee, eleza kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Napenda kufanya mazoezi yangu ya kila siku kwa sababu yananisaidia sana kuwa na afya nzuri na nguvu. Aina ya mazoezi ninayoyafanya ni kukimbia na pia kwenda jim. Mara nyingi hufanya mazoezi kama kukimbia kila asubui. Kwa dakika 30 hadi 45, jim huwa naenda mara tatu kwa wiki ambapo nafanya mazoezi ya nguvu kama kuinuwa uzito na kufanya push-ups. Napenda kufanya mazoezi wakati wa asubui, kwani kumenisaidia sana kuamuka vizuri, na kuanza siku yangu kwa nguvu, baada ya mazoezi nahisi kuwa ni shalti, zaidi, furaha na mwili wangu huwa mwepesi sana. Pia hupunguza msongo wangu wa mawazo, mazoezi hufanya nihisi vizuri kimawazo na kimwili na kwa ujumla.

Ni uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Uzoefu wa kazi umenifundisha sana umuhimu wa kushirikiana na wengine kwa karibu, kwa mfano. Kazi imenifundisha jinsi ya kusikiliza maoni tofauti tofauti, kushirikiana kikamilifu katika timu na kushugulikia changamoto kwa njia ya utatuzi badala ya ugomvi. Pia nimejifunza sana kuwa uvumilivu ni nadhimu na ni vitu muhimu kazini hasaa wakati wa changamoto au wakati wa msongo wa kazi. Uzoefu huu umenifanya niwe na uwezo wa kupanga muda wangu vizuri na pia kufanikisha majukumu kwa wakati.

Unawasiliana vipi na wafanya kazi wa enzako? Nawasiliana na wafanyi kazi wenzangu kwanjia ya eshima na ushiri kiano mzuri. Kwanza napenda kusikiliza maonia na mawazo yao ili kuelewa vizuri mawazo ya kila mmoja na tumia mazungumzo ya wazi na yenyeheshima. Na pia tunatumia ujumbe wa simu kama wotsapu ama tunatumia baru a pepe kufanikisha mawasiriano ya kaharaka. Pia ninahakikisha kuwa ninaeleza maoni yangu kwa uwazi na kwanjia ina yojenga ili kuzuia migogoro na kuimarisha ushirikiano. Tunaposhirikiana, tunajenga mazingira ya kazi, yenye urafiki na tuko tayari kusaidiana wakati wowote.

Nihambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Baada ya kumaliza shuguliza mchana, mimi huanza kupumzika saa za jioni. Mara nyingi ni kuzunguka na familia au kusikiza mziki ninaipenda. Sipendi kufanya sherehe kubwa jioni, lakini napenda kuwa na wakati ws utulivu nyumbani kabla ya kulala. Mimi huandaa mambo ya kesho kama vile mavazi. Pia napenda kusoma kitabu au kuangalia vipindi katika televisheni. Ninahisi furaha na utulivu wakati wa jioni Hasaa baada ya siku enye shugli nyingi.

Je, ni mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Napenda mwezi wa agosti kwa sababu ni mwezi ambao ni lizali wa mimi na kwamba nahisi huo mwezi inafaa kuwa mwezi wangu na ndio mambo mengi ya mefanyika katika mwezi huo. Pia napenda mwezi wa disemba zaidi sana na kwa sababu nikipindi chana mzuri sana chakupumzika na chakufanya sherehe na watu wa familia na pia ni huwa kuna hali ya hewa nzuri sana kwa kawaida Sibaridi kali walajoto sana Hivyo ni raisi sana kufanya shughuli za nje na kukutana na marafiki familia sana.

Jee, unafanya nini wakati umeme unapokatika? Wakati umeme unapokatika kwanza nashindwa kidogo lakini napanga kutumia muda huo vizuri mara nyingi na kuwa na taa ya battery na mara nyingine nakuwa na tochi ili niweze kuona vizuri na jaribu kuzungumza na familia au kufanya shugulizi zisotegemea umeme kama kusafisha au kupanga vitu pia wakati mwingine napumzika na kufigiria mambo muhimu bila ya usumbufu wa umeme Unajua ni muhimu sana kuwa na mipango kama hii kwa sababu umeme unaweza kukatika kwa ghafla na ni vyema ujipange.

Je, tunda lako la kupendezwa ni lipi? Tunda langu la kupendeza ni embe. Napenda embe kwa sababu ilinaladha tamu sana na linapendeza wakati wa msimo wa joto. Kama sasa hivi tumo msimu wa joto na tumo januari kila kitu, Kila wakati ninapokula embe na kumbuka wakati walikizo manyumbani kwa kwetu. Bado tunakusanyika na familia na kufurahia matunda haya.

Nieleze kuhusu njia unayotumia kupumzika. Njia ninayotumia kupumzika ni kufanya mazoezi ya kupumzika kama ideation mazoezi haya yamenituliza sana. Kunisaidia kupungza msongo wa mawazo. Na pia mara nyingi napumzika kwa dakika kumi na tano hadi therathini kila siku hasaa baada ya siku ndefu za kazi baada ya kupumzika kwa njia hii Nahisi nafadhaika kidogo akili yangu inakuwa wazi Nina nguvu za kuendelea na shugli zangu Kwa utulivu zaidi kupumzika kwa njia hii kumenifanya sana nijisikie nina amani na furaha ndani moyoni.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Mimi sipendi kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu napendelea kulinda faragha yangu. Pia kuweka picha mtandaoni kunaweza kusababisha watu wasiofaa kuona na au kutumia picha zako bila idhini yako. Lakini pia nafahamu kuwa watu wengine wanapenda kushiriki picha zao kwa sababu wanataka kuwasiliana na marafiki Pia ni njia ya kuonyesha mambo mazuri wanayoyafanya. Kuzingatia usalama na faragha yako, kuweka picha mtandaoni ni jambo la busara kufikiria vizuri kabla ya kufanya hivyo.

Jee, ni wazo gani nzuri una siku ya leo? Siku ya leo ninafulsa mpya kabisa wazo nzuri ni kuanza siku kwa malengo madogo madogo ambayo yaniwezesha kufanyika haraka, hii inanipa motisha na furaha ninavyoendelea nayo pia najaribu sana kutoa msaada kidogo kwa watu mingine leo kama kusaidia rafiki tu kwa mtu anayemkuta mambo madogo kama haya Yameniwezesha kubadilisha siku yangu na ya mwingine kwa njia nzuri sana.

Je, unavaa saa. Ndio, ninaivaa saa na inaipendelea sana kuvaa kwa sababu yanisaidia sana kujua muda. Napia inakamilisha mtindo wangu na inenashana na nguo nilizovaa si kuhio kwa kawaida ninaamua kuvaa saa gani kulingana na shugli ninazofanya au hata mavazi niliovaasaa pia imenifanya niwe muangalifu zaidi kuhusu wakati wangu hasa ninapokuwa na shugli nyingi.

Jee, ni mazingira gani ya kazi unayapendelea? Ninapenda mazingira ya kazi kuwa tulivu nayakupendeza sana. Nafurahia mahali pa kazi, panapokuwa na mwanga mzuri wa asili hewasafi na utulivu pia ili niweze kuzingatia kazi yangu vizuri. Pia napenda mazingira ambayo kuna ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi. Ambapo kila mtu anaheshimiana na kusaidiana. Hii ufanya kazi sana, kuwa rahisi sana. Na yenye furaha zaidi.

Jee, unatumia muda wako wabure vipi? Natumia muda wangu wabure. Kwa kufanya mambo, ninayoyapa furaha na kupumzika pia kwa mfano napenda sana kusoma vitabu. Kusikiliza mziki ya aina tofauti tofauti, ili nipukumzishe akili. Pia mara nyingine na penda kutazama filamu au video. Mtandaoni ambazo ufungua mawazo yangu wakati mwingine na penda pia kuenda matembezi au kufanya mazoezi kidogo kidogo au kwanili niondoe msongo wangu wa mawazo pia kuzungumza na rafiki ina nifanya nijisikie vizuri na kufraia muda wangu wa bure zaidi.

Jee, unapenda kucheza michezo ya video? Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video mara kwa mara. Napenda michezo hii kwa sababu imenitia moyo, kutumia akili, na pia njia mzuri sana ya kupumzika. Baada ya siku ndefu, michezo ya video imenisaidia sana kujifunza mambo mapya, kushindana na marafiki, na hata kujiigiza katika hadithi za kumtia. Napenda michezo ya aina mbalimbali, hasa zile za changamoto, hadithi mzuri.

Ni lengo gani la muda mrefu na kazini? Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalum mwenye ujuzi mkubwa na mchango mkubwa katika kazi ninayoifanya. Napenda sana kufikia kiwango ambacho nitakuwa na uwezo wa kuongoza timu, kusaidia kampuni kufanikisha malengo yake na pia kuendeleza maendeleo yangu binafsi wa kujifunza study mpya na kuboresha ufanisi wa kazi.

Je, unapendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni? Napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi kwa sababu niraisi sana kupata taarifa za haraka na za kisasa kutoka sehemu mbali mbali tuniani. Pia mtandaoni inaweza kusoma habari kwa urahisi wakati wowote na popote tofauti na gazeti ambalo unaitaji kununua au kusubili usambazaji wake.

Je unapenda kujaribu teknolojia mpya ndiyo napenda kwenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia hutuletea mambo mapya ambayo ya naweza kutusaidia sana kufanya kazi kwa urahisi zaidi na pia kuboresha maisha yetu kwa mfano mara ya kwanza nilipo jaribu simu yenye camera nzuri ili nifanya niwe na hamu ya kutumia simu zaidi kwa ajili ya kupiga picha na kuifadhi kumbu kumbu.

Je wavaa miwani, hapa na mimi siivai miwani Lakini napenda kuona watu ambao wamevaa miwani Miwani imevaliwa na watu kwa meibi njia tofauti tofauti wengine ni ili waweze kukaavi zuri na wengine wameandikiwa na daktari Kwa sababu wana shida ya kuona mbele au kuandika au njia tofauti tofauti Lakini wale wamevaa kwa urembo mimi huona wakikaa vyema.

Je, unashiriki vipi katika jamii yako? Ninapenda kushiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali kwa mfano mara nyingi, usaidia, hupenda kusaidia watu wanaoitaji, usaidizi wa watoto kujisomea au kushiriki katika kampeni za usafi na kulinda mazingira. Pia wakati mwingine, ninashiriki katika shugli za kusaidia wazee, wagonjwa, kama vile kutoa msaada wa chakula na mavazi.

Jee, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Unapenda kusafiri kutumia GPS zaidi kuliko ramani za karatasi. GPS niraisi sana kutumia na inaonyesha njia kwa usahihi na hata inaeleza kwa sauti hivyo siwezi kupotea pia. Inasaidia sana kuona trafiki na njia mbadala ikiwa kuna foleni au barabara zimefungwa.

Je wewe ni mtu wa kuchelewa au kuwahi?. Mimi ni mtu wa kuahi zaidi kuliko kuchelewa. Ni najitaidi sana kupanga muda wangu vizuri. Ili nifike mahali napo kwenda kwa wakati unaostahili. Hii imenisaidia sana kuepuka msongo wa mawazo na kushindwa kufikia shughuli zangu kwa haraka.

Jee, unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi? Ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kawaida lakini za furaha. Kwa kawaida huwa naandaa sherehe ndogo ndogo na familia na marafiki wa karibu. Tunakula vyakula vizuri kama keki na vyakula vienye ladha mzuri zaidi. Na kumbuka siku moja ya kuzaliwa nilipoipenda zaidi ilikuwa nilipokuwa na marafiki na familia wakanipa zawadi. Na tukacheka sana pamoja.

Je, unaweka nenosili salama vipi. Natumia nenosili lenye mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo nambari na alama maalum. Hili niweze kuhepuka kutumia maneno rahisi au taarifa zako. Binafsi kama jina tarehe ya kuzaliwa. Nenosili moja kwa akaunti zote. Nabadilisha nenosili mara kwa mara angalau kila miezi tatu hadi sita. Natumia programu za kusimamia nenosiri ambazo unisaidia sana kuhifadhi na kuunda nenosiri salama pia nashiriki nenosiri langu na mti yeyote hata rafiki au familia.

Je, unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Ninapenda kuangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku kawaida. Kuangalia angalau maratatu au mbili. Hii ni ili kuhakikisha sipotezi ujumbe muhimu hasa kazini au mawasiliano ya haraka. Kwa mfano asubuhi na jioni, huwa nakagua ili kujua kama kuna jambo lolote jipya linahitaji majibu yangu haraka.

Jee, ni nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Mazingira ya kazi kuwa mazuri ya najumuishwa na mambo kadhaa muhimu. Kwa kwanza ni mahali pasafi na pengine penye hewa safi na mwanga mzuri. Kwani haya husaidia sana kuongeza ufanisi na afya ya mfanya kazi. Pia mahusiano mazuri kati ya wafanya kazi na viongozi huchangia sana. Kwani kufanya kazi katika mazingira yenye ushirikiano na heshima huleta furaha na motisha. Vile vile kuwepo kwa vifaa vya kutosha na teknolojia imesaidia sana kazi kufanyika kwa rahisi na ni hi muhimu sana muda wa kupumzika na starehe pia huongezeka kwa jumla mazingira ya kazi mazuri ni yale yanayohamiza wanyafanya kazi kufanya vizuri kuhisi kuthaminiwa na kuwa na afya njema kimwili na akili.

Je, unapenda kucheza ngoma? Ndiyo, unapenda kucheza ngoma sana. Ngoma ni njia nzuri sana ya kwangu kujiburudisha na pia kuonyesha hisia na furaha zangu. Napenda kucheza ngoma za kitamaduni kwani zinanisaidia sana kuhifadhi utamaduni wetu na pia kuungana na watu wengine na kwa pamoja.

Je, unashambuliaje mabadiliko kazini? Napenda kushambulia mabadiliko kazini kwa kuwa na mtazamo chanya na kufikia kwa makini kwanza. Ni inajaribu kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na faidazake kwa kazi na shirika. Pia napanga jinsi ya kuendana na mabadiliko hayo kwa kujifunza vitu vipi ya na kuboresha ujuzi wangu. Ninaungana na wenzangu ili kubadiliana na mabadiliko kwa pamoja kutukibadilishana mawazo na kusaidiana.

Je ni sera gani ya kampuni unaiona muhimu. Sera muhimu ya kampuni ni ile inayohakikisha mazingira ya kazi ni salama sana na ni yenye heshima na ni yenye usawa kwa wote. Kampuni inapaswa kuwa na sera ya kuhakikisha kila mfanyakazi ana hudumiwa kwa haki bila ubaguzi wowote, warangi, dini, jinsia au hali nyingine. Pia sera ya mawasiliano wazi ni muhimu sana ila kila mtu apate taarifa kwa wakati na kuelewa majukumu yake vizuri. Sera ya maendeleo ya wafanyakazi ni muhimu pia na kwa kutoa mafunzo na nafasi kwa za kukuza ujuzi na kazi.

Je, unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini, mimi ninapenda kutumia muda wangu wa kupumzika na kuondoa msongo huo kwa kukunywa maji, au chai, niliyokuwa nayo. Mara nyingine napenda kutembea kidogo ya mwili na kunyorosha mikono au miguu. Mara nyingine napenda kuingia kwenye TikTok. Ili niweze kupata burudani ya video. Tofauti, tofauti.

Je ni kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi. Asubuhi napenda kunywa chai yenye mdarasini na tangawizi. Kinywaji hiki kina nifanya njisike mimi macho yangu ya motayari kwa siku. Napenda chai sababu harufu yake na ladha yake huwa mzuri sana kwangu na pia husaidia mwili kuamka vizuri.

Jee, unapiga kura? Miaka mitano iliyopita, mimi sikuweza kupiga kura. Ingawa nilikuwa nimehitimu miaka kumi na minane, lakini mwaka ujao, ikiwa ni mwaka wa 2027, nitaweza kupiga kura kwa sababu naamini kuna serikali, tunafaa kuipeleka nyumbani na uhakika. Sikupiga kura mwaka wa 2022, lakini mwaka huu unaokuja, wa mwaka 2027 mimi nitaweza kupiga kura.